Iwapo napenda maua kusema ukweli mi sipendi kulima bustani na sijui kama ni kutopenda ama ni ni vipi but ila ni mahali ambapo naishi ni kwa nyumba ya kukodisha ni nyumba za kupanga. Kwa hivo maramingi mimi na maua na mambo na bustani sikutani nao kwa sababu kunao waliopewa hiyo kazi ya kupanga hizo bustani na kuhakikisha kuwa ziko salama na ziko safi na zimechungwa vyema na ziko kwa hali ambayo inavutia wapangaji. Kwa hivyo mimi na mambo ya bustani kidogo siezi sema napenda kulima.

Ndiyo nimefanya kazi ya kujitolea mara kathaa na kwanza ilikuwa ya kusafisha mtaa wangu ambao tulikua tunaokota taka na kuzichoma na kuhakikisha kuwa mitaro ama madimbo yaliyo na maji chafu ya safisha na kuhakikisha kuwa hakuna maji ya mataka ilikuwa kuzuia kuwa na mbu kwa tika huo mta. Pili nilishai fanya kazi ya kujitolea kwenye kampuni moja ama organization moja ya kusaidia watu walisiojiweza matoto yatima na wamama wazee. Na nilifanya iyo kwa muda wa miaka tatu. Na pale pale nilieza kuingiana ama kuongea na watu walio na wazo kama langu. Na nikaeza kuwasaidia. Na mahali mamusha ambapo nilifanya kwa kazi ya kujitolea ni mahali ambapo nilikuwa nafanya kazi kuwasaidia ku vaccinate wanyama nimefanya kazi hizo tatu na zote zilikuwa kazi njema na za maana sana kwenye jamii.

Mara nyingi asubuhi mi nala mandazi na chai. Mandazi yenywee nakuwa nimejinunulia. Halafu unaipika chai ya maziwa. So kila maybe naenda nikizibadilisha hivyo, but kuna siku zingine utakuta nala chapati, zingine nile keki, zingine nile viazi vitamu. Hizo hiyo ndo vitu mimi hula sana asubuhi. Lakini chai lazima.

Najenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa kuhakikisha kuwa kuna mazungumzo mazuri baina yangu, kuna heshima na kuna utaratibu katika mfanikio wa mambo. Ndiyo, nahakikisha kuwa nawazungumza nao na nawajali hisia zao na tunazungumza vyema kulingana mambo yetu ambayo tunayofaa kuyafanya na mambo ambayo pia tunahakikisha pia kuna heshima baina yetu ndiyo tutusiwe wafanyikazi ila tuwe tuwa pia wanawahusiana vyema na kwa heshima na taadhima.

Lahasha, sina ndege wakufugwa nyumbani. Sina actually mnyama yoyote ambaye nimemfuga nyumbani kwa sababu mahaliambapo naishi ni nyumba za kupanga na kukuwana wanyama wakufuga humu nyumbani ni gharama nyingine kwa sababu huo mnyama lazima ni mtunze, ni mlishe, ni mwogeshe na ni mfanyiemambo mengine na hiyo inahitaji bajeti na hiyo bajeti ndiyo sina saahizi. Mimi mwenye pesa nindizi nazo nizangu tuza kujimudu kimaisha na za familia yangu. Unajua za kulipa nyumba, kula na kuvaamambokama hayo. Sina za ziada.

La spendi chakula cha haraka ni kwa sababu chakula cha haraka kina mafuta mengi. Unakuta chakula hizo ni chakula ambazo zinaleta magonjwa kama ya kisukari na saratani. Na chakula hicho pia kinakua yaani ukianza kukila. Yaani kinakua ni chakula ambacho ni kimepikwa na mafuta mengi sana. Na ni chakula ambacho si chema sana kwa hali yangu ya afya. Ndiyo mana sipendi So mimi napenda chakula ambacho kimepikwa kwa uzuri. Chakula kimepikwa kwa utaratibu. Na chakula ambacho hakijachemsha chemsha kama kwa mafuta kama hizo chakula cha haraka.

Naipenda harufu ya matunda kama mananasi hivi. Harufu wambayo inakuwa ni harufu ikona ufreshness na utamu. Harufu ambayo ukiinusa yaani wasikia inakutafanya unatamani kula. Harufu ambazo zina utamu na ufreshness. Yani harufu kama ya nanasi hivi kwa kwenye marashi.

Ndiyo, navaa miwani. Miwani ambao naivaa nimeivaa kutoka utotoni kwa sababu ninashida macho sioni mbali. Na miwani ninayoivaa ni, miwani ambao nimeandikiwa na daktari na nimekuwa nikibadilisha muda kwa muda jinsi ambavyo miaka inavyoendelea. Hadi yenye niko nao saa hizi na nina shughuli ya kuenda kuibadilisha hivi karibuni kwa sababu nimekuwa nayo tangu mwaka wa elfu mbili, ishirini na mbili. Na hisi kwamba sasa ni wakati mzuri ambao wa kwenda kuibadilisha ndiyo nikienda pia hospitali kujua macho yangu yanaendelea aje.

Uzoefu mbao umenifunza sana ni uzoefu kutumia kompyuta na kuandika kwa kompyuta. Jinsi kwa sababu nimekua nikifanya hizo kazi sana, unakuta yaani ya hadi sifai kuangalia 'keyboard' ya kompyuta na na type tu bila kushinda nikiangalia. Kwa hivo uzoefu huu umenisaidia sana, kwa manufaa kwa kunifanya pia mtu huwa naweza fanya kazi kwa haraka. Na katika kasi ambayo inahitajika ndo kazi unumakikisha kazi inafanywa kwa muda mchache, inafanywa kwa kasi njema zaidi.

Habari mtandaoni nazisomea pale kwenye tiktok ama youtube but sana sana nazisomea pale tiktok kwa sababu kuna kurasa nyingi sana pale tiktok ambazo zinaeka habari za hivi punde na habari ambazo za matukio yanayotokea katika sehemu mbali mbali za nchi. Kwa hivyo mahali hapo ni mahali pema pangu mimi pa ku consume hiyo information na kuakikisha kuwa najua mambo yanayotendeka ama yanayotokea kwa haraka humu nchini.

Faragha yangu nailinda kwa kutochukulia maoni ya watu kwa umakini sana ama kwa umakinifu sana na kuhakikisha kuwa siyaweki maisha yangu binafsi mle mtandaoni, kwa sababu watu ni wengi ambao watakuja pale na chuki, wengine watakuja na dharao na kejeli kwa hivo mimi naelewa hayo mambo yote na hivyo ndivyo navyofanya kuichunga faragha yangu. Nami mtandaoni tu nafanya naenda na kwa zile page ambazo zinafaa kwenda kuchukua information. Na kisha badae kwenda. Sifanyi maisha yangu siyaweki sana mle mtandaoni. Na hio imenisaidia sana kwa kuchunga faragha yangu.

La hasha sigawanyi takataka zangu na kwa sababu nazieka zote mahala pamoja na naenda kuzitupa. Kwa sababu ya kutozigawanya ni kwa sababu hakuna, zote zinachukuliwa kwa pamoja na hakuna mambo ambayo tumeambiwa lazima tugawanye. Kwa hivyo kurahisisha kazi, nazieka tu zote pamoja na zinaokotwa pamoja na zinaenda kutupwa kwa pamoja.

Ushauri ambao ningempa mtu mwingine ni kuwa maisha ni safari. Na hii safari, kuna vituo tofauti tofauti na kuna kupanda na kushuka. Kuna mahali maisha yataenda yakukubali na uwe na wakati mwema sana na wafuraha. Na pia kuna mahali ambapo utafika maisha yawe magumu na wakati wako uwe mgumu. Marafiki zako wakutoke, wazazi wakutoke na kila mtu akutoke ilhali. Wakati kama huo unavofika, usije ukagive up, we endelea na maisha, endelea kupambana, na iwapo, na siku itaja, kuna siku ambayo, mambo yatakua mazuri. Na utakapojipata kwa mambo magumu, usije ukawachukia wengine kwa sababu, hiyo ndo hali ya watu. Watu wako hivo, watu wanakutaka saa yenye uko na vitu na zikiisha, wanaenda. Na pia wewe, utawataka wengine waliona vitu na vikiisha pia, utajipata pia wewe umewaondokea. Kwa hivo utapojipata kwa hiyo safari, usiogope na hayo ndo maisha, kuna kupanda na kushuka, kuna kucheka na kuna kulia. Na unapojipata kwa wakati huo, usikatae na usisike vibaya, wewe yapokee yote na useme Mungu asifiwe.

La hasha, sipendi kula popcorns hizo popcorns si chakula hicho. Hizo zinaitwa snacks. Na sasa mimi spendi vitu ambavyo sipendi kula kula sana. Napenda tu kila time nikila kiwe ni chakula ambacho kinaenda kufaidi mwili wangu. Na kuupa nguvu sio chakula tu nala juu ni chakula kitamu. La hasha! Napenda kula vyakula ambavyo vinaenda kunufaa mwili wangu na kunipa afya njema. Popcorn nikitaka kula naweza, ila sipendi kwa sababu sio chakula nala ati kinisaidie ni snack tu. Na mimi spendi kuwa hivo.

Natumia simu yangu kwa kujua, kwa kuingia kwenye mitandao na kutafuta kazi na pia kuongelesha mara jama na marafiki zangu. Hizo ndio vitu venye mimi huzifanya na simu. Sio eti natumia simu kufanya kazi nyingine. Simu ni ya kufanya kazi hizo kuingia online na kuangalia mambo ya nayoendelea na kuwajulia jama na marafiki hali yao na nijue wanaendelea aje.

Wakati wa furaha najifurahisha tu kwa kujinunulia vitu, nijinunulie marashi, nijinunulie shati, nijinunulie trousers, nijinunulie kiatu, nijinunulie simu. Yani wakati huo wa furaha najifraisha tu hivyo yani kama wengine na na make sure yani mambo yangu yako sawa niko na tuhela naweiza jipeleka nje nile na ninywe na familia yangu. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo mi najifurahisha.

Chakula cha jadi ya ambacho mimi napenda kinaitwa mokimo. Mukimo ni mahindi, maharagwe, viazi na mboga ambazo zimebondwa bondwa yani kwa ustaharabu na zikapikwa vizuri alafu kue na yale maziwa ya kuganda ya meganda. Hicho ni chakula mbacho na tamani sana.

Mahali ambapo wanapenda kula nje ya nyumbani ni mahali ambapo panaitwa Greensport. Hizi maineweza kamakis along the Eastern Bypass. Huko ndo napenda kuenda kudishi na huko na inayokienda hivi unakula nyama, nyama choma. Na pia kuna mahali panaitwa papa wa kalusi ambapo wanapika samaki nzuri sana, samaki za kupendeza.

Sishiriki sana kwa sababu jamii yangu ni jamii ambayo imejaa watu watiaji na watu wanaojipenda sana. Ni watu ambao ni walafi na watu wasiopenda wengine wakiendelea. Kwahivo pia mimi ninapoenda kwa ile jamii, pia mimi na cheza chini. Siwachi pia waniambie kitu. Kwahivo pia mimi nakuwa mtiaji na hivo ndivo tunavyoishi katika iyo jamii.

Napenda kununua nyama na vitu viyangu vya kazi. Kwa hivyo napenda kununua simu nzuri na napenda kununua kompyuta nzuri na vifaa viyangu vya kazi kama charger na vitu kama hivyo yani. Hizo ndo vitu ambazo nafikiria kwa sababu hizo vitu ndiyo vinanisaidia kutengeneza pesa na kujiendeleza mbele. Kwa hivyo pasipo na hizo vitu pia misitengenezi hela. Kwa hivo minapenda kutengeneza hizo vitu sana na kuzitilia manani jinsi ipasavyo.

Udhaifu wangu kazini naushugulikia kwa kuhakikisha kuwa nakaanisha sana na watu ambao wanaonipa changamoto, wanaonisaidia kunimotiveti ndio niweze kuepukana na udhaifu wangu. Kwa hivyo inamanisha kuwa napenda pia kufanya hizu vitu ambaza navififia sana kuzifanya navifanya tena na tena ndio nitoe hio, huo udhaifu.

Napenda sanaa ambaye ikona ubunifu mwingi sana. Napenda sana ya mziki. Kwa sababu kwa mziki watu wanajieleza vitofauti na wanaeleza mashida zao kwa njia tofauti na wanaimbia vitu tofauti. Kwa hivyo sanaa ya mziki imejaa ubunifu ambao napenda na pia ni kitu mbacho watu wengi wanaezaelewa.

Ninapoanza kazi naanza tu, mnaniuliza maswali aina gani surely? Nikifanya kazi, kama kuna kazi naanza tu, na sinawasha laptop yangu na nafanya kazi. It's ni rahisi hivo, alafu naanza tu, na kufanya kwanza kufanya uchunguzi wangu. Eee, ni simple hivo.

Siwa fahamu majirani wangu kwa sababu kila mtu hakuna anayeongea na mwingine, kila mtu amejifungia kwa ke na kufanya shuguli zake, vienye pia mimi nimejifungia kwa ngu na kufanya shuguli zangu, na kwa hivyo hatujuwani hatuelewani na hatujakua na huwe mahusiano ambao tunafaa kuelewana. Kila mtu anafanya shuguli yake na mambo inasonga hivyo tu.

Mbona mnanirudia, rudia hizi maswali za kipuzi sana. Kamani mejibu swali mara moja si mnaachana nayo tu. Njia yangu wa kupumzika ni kutulia tu na kutofanya kitu. Ninakaa, nyumbani, na lala, ama naketi, na nacheza na mtoto wangu. Hizo ndio njia zangu za kupumzika. Hili swali mmerudia sana. Shida ni kushinda kuniuliza swali moja mara milioni.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda Maldives na kuenda huko na familia yangu na kukuwa na wakati mwema. Kufuraia yani bila kujali pesa ama kujali chochote kile. Tuende mle, tushereheke, tukule pamoja, tufurahie, tuogelee, na tukuwe tu na wakati mzuri mle. Maldives ni mahali pazuri sana ambapo mtu anaenda kuya likizo zake na anaenda kutulia. He hapo ndo ningetaka sana kuende hiyo ndoto yangu ya likizo.

Filamu yangu na ambayo naipenda sana ni inaitwa Shawshank Redemption. Na hii ni filamu ambayo imemhusisha mhusika mkuu ambaye anaitwa Morgan Freeman. Na kwa ile na Andrew Dufeim. Na wale hao ni mfita filamu hii inafunza watu jinsi unavyomuweza kumuamini mtu sana hadi akawa kumbe anapanga mambo yake na sio mambo yenye wewe unayompangia. Filamu hio ni ya maana sana ni inamafunzo mengi sana. Na mafunzo yake ni kuwa watu wapatana mahali tofauti sana na wakapendana wakaaminiana. Ila wanamipango na ndoto zao tofauti sana. Na watakao tu wapata ni walio wanaoji ndoto zao zinaandamana na kuwa kwa usawa.

Kinywaji ni nacho kipenda sa zaidi ni kinywaji kama ni maji ni juice inapenda juice ya mananasi. Kwasababu inanukia vizuri na inakaa vizuri na pia na inakata kiu vizuri. Hiyo ndo drink ambayo napenda lakini pia napenda chai. Pia hiyo icho ni kinywaji chai ya maziwa na sukari pia na ipenda pia.

Sijawai hudhuria mchezo wa besiboli ama kuona. Na kwa hivyo nikisema ati nitakwambia kuhusu mpira mkuu wakati mkuu wa besiboli. Nitakua nakudanganya kwasababu mi mwenyewe sijawai ona. Na siwezi kukuambia huu mchezo unachezwa vipi. Kwa hivyo sina habari eeh kuhusu mchezo huu hata kidogo. Ni mchezo mbao tu siwelewi na ni mgeni kwangu.

Zana za dijiti ambazo nazitumia kila siku nazitumia dijiti kawa zote kwa sababu mi kazi yangu naifanya kwenye tarakirishi na kazi yangu ni ya kutaipu. Kwa hivyo mi nafanya hizi kazi sana na madijiti nayatumia natumia zote alfabeti natumia dijiti sifuri to moja to tisa yani zote ziko nazitumia kila siku. Juu hiyo ndo kazi yangu.

Sijui timu bora ya kiragbi kule ya mekimarekani na kwa sababu hiyo ni eti siku sifuatili sana michezo ya kiragbi. Mimi mchezo ambao nafuatilia sana ni mchezo wa soka. Eee ukiniuliza maswali ya soka hayo ndakujibu lakini mchezo ya kiragbi hayo sijui. Eee na nikisema ndakupa jawabu pale ndakwa nakudanganya pia.

Chai naitengeneza tu kwa kuchemsha maji, alafu kisha baadaye naeka majani, alafu pia, naeka tangawizi yangu, alafu naeka skari, alafu yakisha chemka naeka maziwa yangu na ngoja zichemke zote kwa pamoja, kwa dakika kama kumi hivi, alafu kisha badaya naieka kwenye kwenye jag, alafu nainywa. Huo ndo utaratibu wangu na hio chai ni tamu sana unapoijaribu.

La hasha situmii mfumo huo wa usalama na ni kwa sababu mfumo huwa siuelewi na mfumo wa usalama ambao natumia ni mfumo wa kujikinga mimi mwenye na bidhaa zangu kuthieka paswadi. Hiyo ndo mfumo wa usalama ambao natumia na najua uko salama na mimi na utakua ume kinga vitu vyangu na kuvichunga.

Nashugulikia wateja kwa kuhakikisha kuwa mahitaji yao ya nimeyakidhi jinsi inavyofaa. Na kuhakikisha kuwa nawahudumia kwa heshima na taadhima ambazo wanahitaji. Na mahitaji yao na kazi zao na hakikisha kuwa nazifanya kwa wakati ambao unafaa. Na kuzipatiana na matokeo yawe kukulingans jinsi wanavyotarajia. Na nimewafanyia pia kwa bei nafuu.

Nikiwa ututoni, nilikuwa napenda sana kucheza, kusikiza nini mziki na kuchora. Hizo ndo vitu zangu, nikuwa napenda kufanya sana. Kwaivo, nilipokuwa mkubwa bado, najipata napenda mziki na napenda kuchora pia, na pia mchezo kidogo napenda.